Napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Sababu ni kwamba habari mtandaoni hupatikana haraka na kwa wakati rahisi. Naweza kusoma popote kwa kutumia simu au kompyuta. Pia kuna viwango vingi tofauti vya habari na ni rahisi kutafuta mada maalum ninayopenda. Lakini pia napenda gazeti la karatase marachache hasa wakati wa mapumziko kwa sababu lina utulivu wake na halihitaji interneti.

Ningependa sana kutembea misri hasa kuona mipiramidi ya giza. Ni mahali pa historia penye, historia ya kale sana ya maelfu na miaka, ustarabu na ajabu wa wa misiri wa kale. Miundo mikubwa iliojengwa bila teknolojia ya kisasa, siri nyingi kuhusu mfarao na maisha yao. Pia nigependa kutembelea Jerusalemu kwa sababu ya umuhimu wake wa historia na kidini na machu pichu nchini Peru kwa uzuri wa historia na ustarabu na inka.

Napenda kununua vitu kwa maeneo tofauti kulingana na kitu ninachotaka. Hapa ni baadhi ya mahali ninapopendelea kununuliwa vitu. Mahali, napenda kununua vitu maduka makubwa ya vitu mbalimbali, kwa vitu vya kila siku kama chakula, tuletries, bidhaa za nyumbani, na rahisi safi ni mara nyingi wanakuwa na chukuzi nyingi. Masoko ya kienyeji, kwa matunda mboga mboga ama bidhaza asili, mara nyingi bei ni nafuu na unaweza kujadiliana bei. Unapata bidhaa za kipekee na eneo, mitandao au kubadilishana mitandaoni Kwa vitu maalumu au vikubwa ambavyo, hautakiwi kubeba vingi, kampuni za mitandaoni au utoaji nyumbani maduka ya elimu au vitabu, napenda kunua vitabu kalamu, daftari na vinginevyo Unapata uchaguo kubwa na la kusoma na kujifunza.

Kwa hasubuhi napendelea kula chakula kilicho na mchanganyiko, wa nguvu, afya na urahisi, ili kwansia siku nikiwa na umakini mzuri na nguvu ya kutosha. Kwa undani zaidi, mara nyingi nakula, vinywaji vya moto, kama chai maziwa, chai tangawizi au kahawa, unisadia kwamsha mwili na akili. Vyakula vya proteini kama mayai chemusha, mayai karanga na pia kwa sababu hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu na kunipa nguvu. Wanga wenye afya kama mkate wa ngano, uji wa mtama, mahindi au viazi vitamu. Hutoa nashati na kudumu, pia matunda kama ndizi, tafaha, chungwa au parachichi kwa vitamini na kuongeza nguvu asili.

Ndio, napenda sana kuangalia nyota. Hii unipahisia ya amani na utulivu. Ni rahisi kupumzika na kufikiria mambo muhimu maishani. Upo na uzuri wa asili. Kuona mamilioni ya nyota, hunifanya ni jisikiame mdogo, kidogo, lakini pia ushangazwa na ukubwa wa ulimwengu. Fursa ya kutofakari, mara nyingi na kaa kimia nikitafakari maisha, ndoto na malengo. Najivunia pia kutambua badhi ya kensrolia kama urio na ursa, meja, na wakati mwingine kutumia teleskopu, kuona sayari au mwezi kwa undani zaidi.

Natumia programu kathaa mara nyingi hasa kulingana kazi na burudani zangu za kila siku. Natumia whatsappu kuwasiliana familia marafiki na kazi. Natumia emaili kwa uwasiliano ya kikazi na tarifa muhimu. Natumia Google Chrome kutafuta tarifa na kusoma. Pia tumia YouTube kujifunza vitu vipya muziki na burudani. Spotify kusikiliza muziki na upumzika. Noti kama kalenda kuandika mipango na kumbuku majukumu. Google Drive kuifadhi na kushiriki nyaraka. Programu hizi unisaidia kubaki ni mipangwa kuwasiliana na vizuri na pia kupata muda kupumzika.

Hali ya hewa ya leo ni nzuri sana. Kwa ujumla, kuna joto la kiasi na upepo mwepesi. Hivyo inafanya iwe rahisi kujisikia vizuri. Mimi binafsi napenda hali ya hewa ya joto kwa sababu inanipa nafasi ya kufanya shuguli, za nje, kama matembezi ya kuendesha baiskeli. Pia napenda kupumzika na kusoma nje ikiwa na kuna hali ya hewa nzuri. Leo nimevalia nguo nyepesi kulingana hali ya hewa ya joto ya leo. Aileiti joto mingi mwilini na pia aingizi baridi ndani ya mwili.

Umeme unapokatika ghafla, mara nyingi nafanya mambo yafwatae, kukagua vifa, kuangalia kama kompyuta, simu au vifaa vingine vinaendelea kufanya kazi au vimelipua, kutafuta mwanga kuzima taa zenye nguvu sana na kutumia taz ndogo au taa za mikononi, kusoma au kufanya kazi sizito za elektroniki kama kusoma vitabu, kuchora au kuandika, kupumzika, mara nyingi huwa na fursa ya kupumzika, kufikiria kuzungumza na familia bila usumbufu wa teknolojia, Pia kupanga mbele napanga kazi au shughuli ninazofanya baada ya umemo kurudi.

Ninajihakikishia kusaisha vifaa vyangu mara kwa mara kwa sababu zinanisaidia kuhakikisha vinafanya kazi vizuri na kwa usalama. Kawaida hufanya hivi. Simu na kompyuta, angalau mara moja kwa wiki napitia updeti muhimu za mfuno na apu. Programu na apu mara nyingi, kila wakati nazopokea updeti, huakikisha zinabaki salama na zina kazi zote mpya. Vifaa vingine kama router au ama mashini zingine hupitiwa updeti kila mwezi au kidri inavyohitajika. Hii husaidia pia kuepuka matatizo kama kuvunjika au hujali ama usalama.

Ndiyo, nimewaikufanya yoga. Nilianza kwa mazoezi rahisi kaa kupumua na kujinyorosha, ili kuboresha mwili na akili. Yoga imenisaidia kupunguza stresi na wasiwasi, kuboresha mkao na urahisi wa mwili, pia kuongeza umakini na utulivu wa akili. Sasa napendelea kufanya yoga asubuhi na jioni kwa sababu hunifanya nijisikie freshi na tayari kwa siku nzima.

Napendelea sana chakula chenye ladha ya mchanganyiko wa kipeke. Sio tamu tu au chumvi tu bali mchanganyiko wa viungo. Kwa mfano chakula cha kitamaduni, cha kenya kama nyama choma au kachumbari kwa sababu kina ladha tamu na chumvi kidogo. Chakula cha Asia kama sushi au noodles venye viungo kinachanganyika kwa ladha laini na chumvi. Chakula kilicho na pilipili kidogo hunipa kiki ya ladha bila kuwa moto sana. Kwa kifupi, napenda chakula chenye ladha, tajiri na kinachonipa, furaha napo kila.

Ndiyo, napenda kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine, kazi ya pamoja hutoa faida nyingi, inahairisisha kuttwa matatizo kwa haraka kwa sababu kila mtu huleta mawazo yake, husaidia kujifunza kutoko kwa wengine na kuboresha ujuzi wangu, inachochangia hali nzuri ya kazi kwani timu ina ushirika vizuri uzalisha matokeo bora. Mara nyingi napenda kupanga kazi na wengine, kugawanya majukumu na kushirikiana ili kila mtu afanikishe sehemu yake.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara kwa mara lakini si kila wakati. Napendelea chakula cha haraka kwa sababu ni rahisi na haraka kupata hasa ukiwa na shughuli nyingi. Mara nyingi ni ladha nzuri na kinachoridhisha ghafla ni nzuri kama snaki au wakati wa dharura lakini si chakula cha kila siku. Hata hivyo napendelea pia chakula cha nyumbani kilicho na lishe kamili kwa sababu hunisaidia kuwa na nguvu na afya bora.

Naposherheekea mafanikio ya timu mara nyingi hufanyikwa kwa njia zifuatazo. Shukurani na pongezi, sherehe ndogo, kumbukumbu ya mfanikio, kutegeneza zawadi za timu, fursa ya kupumzika pamoja, kufanya activity ya pamoja kama michezo ya ofisini, pikniki au kahawa ya pamoja. Pia, mara nyingine zawadi mandogo ndogo kama kalenda, vitabu au vifaa vya kazi inaweza kwa heshima kwa timu.

Kama ningetoa ushauri kwa mtu mwingine, nigefanya hivi. Kuwa mvumilivu na mwenye subira. Maisha ina changamoto, lakini subira huleta matokeo mazuri. Kujitambua na kujidhamini nguvu zako. Kuzijua na kuzingatia uwezo wako. Husaidia kufanya maamuzi bora. Kufanya kazi kwa bidii, lakini kwa akili. Usikose kufanya kazi kwa juhudi, lakini pia panga muda wa kupumzika na kuangalia njia rahisi za kufanikisha. Pia, kujali wengine na kushirikiana. Ushirikiano na msaada mwingine huleta mafanikio ya pamoja, kusoma na kujifunza kila siku, maarifa mapya husaidia kukuza akili na kuendeleza maisha. Kwa kifupi, ushauri wangu unahimiza uvumilivu, bidii mashkamano, nzuri na wengine.

Kawaida natazama video mtandaoni kwenye jukuwa zifuatazo. YouTube hapa najifunza mambo mengi kama mafunzo ya karibu, mtandaoni, muziki nayopenda, video za elimu na burudani. Kama TikTok kwa video vifupi za burudani, mapishi, ama pendekezo ya haraka ya maisha. Instagramu video za burudani, vistali na mitindo na maisha ya kila siku. Kwa ujumla napenda video zinaelimisha, kurburudisha na kuwana niachisha nifikirie video kipya.

Ninaposhughulikia makosa kazini, inafuata hatua hizi ili kuakikisha tatizo, linaondolewa kwa ufanisi na kwa njia ya heshima. Kutambua kosa haraka, kwanza ninachunguza ni kosa gani lilitokea na kwanini, kukubali au kuelewa kosa, ikiwa ni kosa langu nakubali haraka badala ya kupuuza. Kujifunza kutokana na kosa, kuangalia ni hatua gani, zingeweza kuzuia kosa kama hilo kutokea tena. Pia kuashirikia na washiriki au mkuu, ikiwa kwa salinadhiri wengine, inawashirikisha na tuwe na suluhisho pamoja.

Ninapojaribu kuwatia moyo wenzangu kazini mara nyingi hufanya mambo yafuatayo. Kuwa na maneni ya pongezi, kusema hongera au kufanya vizuri mara tu wanapofanikiwa. Kuwasikiliza na makini, kuwapa nafasi ya kuelewa changamoto zao na kuonyesha kuwa wanaelewa. Kushirikiana kwa msaada, kuwasaidia pale wanapohitaji bila kusubiri kuambiwa. Pia kusherekea mafanikio madogo, kama timu imefanya kazi vizuri, twasherekea pamoja kwa chakula, kidogo au maneni ya shukrani. Kuwahimiisha kwa mifano kuonyesha mfano ya tabia nzuri, bili na udhabiti, ili wenzangu wafuate.

Napenda kipindi cha televisheni kinachufurahisha na pia kuelimisha. Kwa mfano, documentary kama za asili, historia au sciences zinafundisha jambo jipya na kuniacha nikiwa na hamu ya kujua zaidi. Habari kama habari za BBC za CNN na Citizen TV ili nikue na habari za dunia na nchi yangu. Sirisa burudani kama sitcom au drama za kuvutia ambazo hufanya nipumzike na kufurahia muda wa starehe. Kwa kifupi, napendelea kilindi kinachochanganya elimu, habari na burudani, badala kilindi chenye mlolongo wa matangazo tu.